Napenda zote na ni sawa naweza kuelezea yote mawili kwa ufupi sadaka za kidini. Sadaka mara nyingi hufanywa kwa sababu ya imani na ibada kwa mfano. Kujisaidia kiroho watu. Hutoa sadaka kama ishara ya shukrani na kuonyesha upendo kwa mungu. Kusaidia madhumuni ya dini. Sadaka inaweza kuenda kwenye makanisa misikiti madhehebu au miradi ya dini. Faida za kijamii. Sadaka zinaweza kusaidia maskini wajane yatima na jamii kwa jumla. Aina ya sadaka ni pamoja na pesa, chakula, mavazi, hata huduma, binafsi. Ya pili ni michango ya kijamii. Michango ya kijamii ni ile inayolenga kusaidia jamii bila sharti la dini. Mifano ni kutoa pesa au vitu kwa shule, hospitali au miradi ya maendeleo. Kushiriki katika miradi ya afya, elimu au mazingira kujitolea ama volunteering kama mchango wa muda na nguvu. Tofauti kuu sadaka inahusiana na imani ya dini. Wakati michango ya kijamii inaweza kuwa isiyo ya kidini. Lakini inaboresha maisha ya watu.

Ndiyo, ninaweza kuwa chombo chenye nguvu sana kwa mawasiliano. Inaweza kutumika kwa njia mbali mbali kama maelezo ya kielimu au kazi video. Inaweza kufundisha kitu au kueleza maelezo kwa urahisi kuliko mashinda maandishi. Mawasiliano ya kibinafsi kutuma video kwa familia au kwa marafiki huongeza hisia na uhusiano wa karibu. Biashara na uuzaji video hutoa ufanisi mkubwa katika kushambulia bidhaa au huduma. Kwani watu wanavutiwa zaidi na maudhui ya kuona na kusikia. Mikutano na mzungumzo ya kikazi Zoom, Teams au Google Meet hutumia video kusaidia mawasiliano ya moja kwa moja na timu zilizo mbali. Kwa kifupi, video kama glasi ya macho inafanya mawasiliano kuwa ya moja kwa moja na ya jisia zaidi.

Ndiyo napenda hesabu, napenda hasa kutatua matatizo kuona maandiki nyuma ya namba. Na jinsi hesabu zinavyotumika kwenye maisha ya halisi, fedha teknolojia, ata kupanga ratiba. Lakini pia najua zinaweza kuwa ngumu kwa watu wengi. Kwa hivyo napenda kuzifanya ziwe rahisi na za kueleweka.

Najaribu kueleza kufasaha, kitabu ninachokipenda zaidi ni siri ya ushindi, ndiyo fikiria kama kitabu kwa kuhamasisha, si hadithi tu. Kinafudisha mambo mengi kuhusu mtazamo wa maisha jinsi ya kushungulikia changamoto na kuendelea bila kuchoka. Kila sura inadira na kina kuhusu jinsi mtu anavyoweza kuboresha akili moyo na tabia zake ili kufanikisha malengo yake. Kitu ninachokipenda zaidi ni jinsi mfano wa simulizi zinavyofanya somo kuwa rahisi kuelewa. Haikuwa tu kueleza fanya hivi bali inaonyesha hatua kwa hatua na inatoa sababu za nini kinachofanya njia hiyo ifanye kazi.

Hiyo inatengemea sana kwa mfano, baadhi ya watu upiga pija kila siku ya saa ikiwa wanapenda kushiriki kwenye mtandao ya kijamii au wanapenda kupiga picha za asili, chakula au familia. Wegine mpiga picha marachache tu kwenye matukio maalumu kama arusi likizo hau sherehe.

Ndiyo kuanza biyashara ni jambo li niloweza kwa changamoto lakini pia lenye fulsa kubwa. Kujua wapi unataka kwanza aina ya biyashara unayo ipendelea na soko lako la wateja ni hata muhimu. Kwa mfano, unaeza kwanza biyashara ndogo kama kuuza bidhaa mtandaoni ufungaji wa wanyama au mimea na au kutoa uduma kwa ushauri na mafunzo. Ikiwa ungependa ni naweza kusaidia kupanga wazo la biyashara kutoka na mawazo hadi hatua za kuuza hau kutangaza bidhaa.

Intaneti ni mtandao mkubwa wa kompuyta. Unaounganisha mamilioni ya kompyuta kwa vifaa vingine duniani. Inaruhusu watu kubandilishana taarifa kuwasiliana kufanya biashara kujifunza na burudani. Baadhi vipengele muhimu vya intaneti ni uwasilishajia wa barua pepe, kutuma na kupokea ujumbe. Mitandao ya kijamii, social media, Facebook, Twitter, Instagram na kadharika. Tovuti ama websites. Maeneo ambapo unaweza pata taarifa kufanya ununuzi au burudani. Huduma za mtandaoni kama online services, kama benki, elimu, ununuzi, michezo na kadhalika. Faida zake na nyingi haraka kupata taarifa kuwasiliana kwa urahisi na biashara mtandaoni hasara ni pamoja na uhalifu wa mtandao habari zisizo saihi na kuathiri muda wa mtu.

Utakapo endelea na siku yako, nitakutumia kila la heri, na furaha kidogo, kushangaza kila, hatua.

Uzalishaji ni mchakato wa kutenganeza bidhaa au huduma kutoka kwa rasirimali zilizopo. Ni sehemu muhimu katika uchumi kwani hutoa vitu vinavyohitajika na huduma zinazosaidia maisha ya kila siku. Aina za uzalishaji. Uzalishaji wa viwanda, hapa bidhaa zinatengenezwa kwa mashine na teknolojia mfano kutengeneza magari nguo na simu. Ya pili, uzalishaji wa kilimo, agricultural production, hapa chakula au rasilimali za kilimo wa zinatengenezwa, mfano mahindi, matunda ng'ombe ya tatu, uzalishaji wa huduma, service production, hapa hakuna bidhaaa zinazoundwa bali, huduma zinazo zinazo tolewa kwa mfano afya, elimu na usafirishaji. Ya nne, uzalishaji wa kiufundi au kidijiti hapa bidhaa ni za ki-elektroniki na ki-digiti. Mfano programu za kompyuta, muziki, picha, video vipengele vinavyotajiga katika uzalishaji ardhi rasirimali za asili ya pili kazi, wafanyakazi wanaofanya kazi ya tatu mitaji mashine, zana, teknolojia ya nne ujuzi na mbinu maarifa ya kutumia kwa rasirimali vizuri. Kwa kifupi uzalishaji ni msingi wa uchumi. Na maendeleo kwani bila uzalishaji watu hawawezi kupata bidhaa. Na huduma wanazohitaji.

Unaposomba baridi kidogo inaonekana, unahisi hali ya hewa yenye upepo kidogo au joto la kawaida likiendelea kwenda chini.

Ofisi kwa kiswahili inamaanisha mali kazi ambapo watu hufanya shunghuli za kisiasa, kiutendaji au kibiashara. Inaweza kuwa ofisi za serikali, kampuni, shirika, au taasisi yoyote ambapo kazi za ofisi ni zinafanyika. Kwa ufupi, ofisi ni sehemu ya kazi yenye meza, viti, nyaraka na vifaa vya ofisini ambapo watu hufanya kazi zao kila siku.

Mkono ni sehemu ya mwili ya binadamu hawa nyama. Inayotumika kushika, kuguza, kushughulikia vitu, kufanya kazi mbalimbali kwa binadamu. Mkono unasehemu kuu tatu. Shingo ya mkono adi bega apahamu. Sehemu kutoka bega adi kwa kiwiko. Ya pili kiuno cha mkono fore arm kutoka kiwiko adi vidole. Ya tatu mkono wa mwisho ahanda. Sehemu inaojumuisha vidole, kiganja na nyuma ya mkono. Mkono ni muimu sana kwa shunguli za kila siku. Kama kuandika kupika kushika vitu hau kunyesha ishara.

Ununuzi ni mchakato wa kupata bidhaa au huduma kwa kubadlishana na pesa au njia nyingine ya malipo. Katika maisha ya kila siku, ununuzi unaweza kufanywa kwa njia mbali mbali. Kama kununuzi moja kwa moja, little purchase, nuunuzi wa bidhaa kutoka dukani, sokoni, maduka makuba, mfano, kununua mkate, sabuni, au nguo ndukani. Ya pili ununuzi mtandaoni, kuna kupata bidhaa na huduma kupitia intaneti, mfano kununua simu au vitabu kupitia tofuti ya za ecommerce. Na tatu, ununuzi kwa biashara, business purchase kampuni au biashara, kununua bidhaa au huduma kwa ajili ya uzalishaji na kuuza tena mfano. Kununua malighafi kama chuma au unga wa keki. Ya nne, ununuzi wa kawaida pia mahitaji maalumu. Kawaida bidhaza zinazo hitajika kila siku kama chakula au mafuta ya gari, maandalizi maalumu bidhaza zinazo hitajika kwa tukio maalumu kama zawadi au vifaa vya sherehe. Kwa ujumla, ununuzi pia unahusisha kuzingatia bei, ubora na mahitaji kabla kufanya uamuzi wa mwisho.

Habari ya leo ni siku gani kwako? Ungependa tuzungumze nini kuhusu hii au kuna jambo mahalumu kuhusu leo?

Sawa, tuchukulie kubwa kama maana kitu chenye ukubwa na au umuhimu kubwa kwa mfano kitu kikubwa kime kimetimiza nafasi kubwa kama nyumba kubwa, au mulima mkubwa au mtu mkubwa, ana maana ya heshima, au ushawishi mkubwa.

Meneja kwa kiswahili inamaanisha mutu anayeisimamia, kuratibu, kusimamia shunguli za kikazi au shirika. Kwa ufupi, meneja ni kiongozi wa timu au idara inao anaye akikisha kazi zinafanywa kwa ufanisi ili kufikia malengwa ya kampuni au shirika. Meneja naweza kufanya kazi kama meneja wa raslimali watu, kusimamia watu kufuafanyi kazi na masuara ya ajira. Meneji wa fedha, kusimamia bajeti na fedhaza kampuni. Meneja wa mauzo kusmamia timu za mauzo na kuongeza mapato. Meneji wa muradi, kusimamia muradi fulani kutoka mwanzo adi mwisho.

Jumaa ni siku ya tano katika juma inafuata alhamisi kabla ya jumamosi. Kwa kawaida watu wengi huiona kama siku ya mwisho ya kazi au shule. Na mara nyingi huwa na furaha kutokana na kuanza kwa wikendi.

Neno haraka kwa kiswahili lina maana ya, kufanya kitu kwa mwendo wa haraka au bila kuchelewa. Kuonyesha udogo wa muda, unao chukuliwa kufanya jambo fulani. Mfano, tafadhali fanya kazi hii haraka, fanya kazi hii bila kuchelewa. Alikimbia haraka sokoni, alikimbia kwa mwendo mkubwa.

Mauzo kwa kiswaili yanamaanisha mchakato wa kuuza bidhaa au huduma kwa wateja kwa lengo la kupata faida. Yaani ni shunguli ya kibiashara inayojumuisha kuuza bidhaa au huduma kufanya mpango wa jinzi ya kufutia wateja. Kwa ufupi, mauzo ni kazi ya kuhamasisha na kushirikisha wateja kununua bidhaa au huduma zako. Ningependa kulipa, kukupa vipau pengele vikuu vya mauzo utambuzi kwa wateja. Kujua ni nani wanunuzi wako na maitaji yao. Ya pili, uwasilishaji wa bidhaa huduma kufafanua bithaa huduma zinazosaidia mteja. Ya tatu mikutano na mizungumuzo. Mazungumuzo kushirikiana na wateja kuwaeleza manufaa ya bidhaa. Kufanya muamula, kufanya mteja, afanye uamuzi, wa kununua. Ya nne, huduma baada ya mauzo. Kuhakikisha wateja wameridhika, jambo linalosaidia mauzo ya baadaye.

Unaongelea nywa kama kitendo cha kunywa, kunywa maji ama kinywaji mfano. Kunywa maji inamaanisha drink water kwa kingereza.

Kijani ni rangi, inaashiria rangi ya majani, mimea mara nyingi hutumika kuashiria ukuwaji uhai au afya. Pia kwa muktadha wa ishara inaweza kumaanisha endeleza au salama kama kwenye ti, kama taa ya barabarani.

Mwenye maneno mafupi juu, inaweza kumaanisha tofauti kulingana muktadh au mfano. Maana nafasi. Kwenye eneo la juu, sehemu ya juu, au juu katika juu ya kitu fulani, mfano. Chini ya meza na juu ya kitana. Ya pili, kiwango ama ardhi. Kuonyesha cheo, kiwango, au kiwango cha juu, mfano. Anaishi kwenye ngazi ya juu. Ya tatu, onyo, amri ama kuelekea juu. Kama kuelezea mtu au kitu kuangalia au kusonga juu kwa mfano, angalia juu. Ya nne kumaanisha kama kihisia. Kuonyesha hali ya furaha. Kwa mafanikio hali ya juu kwa mfano roho yangu iko juu leo.

Neno vifaa kwa kiswahili linaweza kumaanisha vyombo au vifaa vinavyotumika kufanya kazi fulani. Kulingana muktadha inaweza kuwa vifaa vya kazi au mashine. Kama vyuma machine zinazoweza kusaidia kufanya kazi. Mfano, mchungaji alitumia vifaa vya kisasa kulima shamba. Vifaa vya teknolojia au elektroniki kama simu, kompyuta, printer na kadhalika. Mfano, shule hiyo ina vifaa vya kompyuta vinavyosaidia wanafunzi kujifunza. Ya tatu, vifaa vya michezo au burudani kama mpira, net, baiskeli na kadhalika. Mfano, vikundi vya michezo vinavyopokea vifaa vipya vya mashindano. Kwa ufupi ni kitu kinachotumika kusaidia kufanya jambo fulani linaweza kuitwa kifaa.

Kesho katika kiswahili inamaanisha siku inayofuata baada ya leo. Kwa maneno mengine ni siku ya baadaye kutoka sasa kwa mfano. Leo ni alhamisi kesho itakua Ijumaa. Nitakuona kesho inamaanisha, nitakuona siku inayofuata.

Sawa, hapa kwa ufafanuzi kwa neno mradi. Mradi ni kazi au shughuli inayopangwa na kufanywa kwa mpangilio maalumu ili kufanikisha malengo fulani. Mara nyingi mradi unaanza kwa na mpango, unaitaji rasimari, watu fedha vifaa. Hau muda maalumu wa kukamilika kwa mfano. Mradi wa ujenzi wa shule, mradi wa kisayanzi au kitekinolojia, mradi wa kijamii kama kusambaza chakula kwa jamii.

Kuna maana ya mapema hapa ni ya asubuhi au kufanya jambo kabla ya wakati uliopangwa.

Asante sana karibu pia unaendelea aje leo.

Neno pili lina maana kadha kulingana na muktadha. Kuhe sabu na bari ya pili mfano ni na vidole, mbili mkononi. Ya pili kiele kezo cha wingi, kitu ambacho kina vitu viwili, sehemu mbili mfano. Watu hawa ni wawili. Ya tatu kipengele cha mlingano. Mara nyingine mbili hutumika kueleza kitu kinacho fanana au kuli kuungana na kingine mfano. Mbili katiya vitabu hivi ni vipya.

Ndiyo naweza kusaidia. Kunaweza kunieleza kidogo ni jambo gani unahitaji msaada nalo.

Unaogelea binti kwa maana ya mtoto wa kike au kuna kitu maalumu unachomaanisha.

Hakika, unaweza kuniambia, unataka nirudie nini hasa. Je, ni mazungumuzo yetu ya awali au jibu, fulani nilokupa.

Habari unaongelea jumatano kama siku ya wiki. Jumatano ni siku katikati ya wiki, katika kalenda ya kiswahili siku ya tatu baada ya jumatatu. Mara nyingi inahusiana na neno la kiingereza Wednesday. Je ugependa nifunea asili ya jumatano. Au unamaanisha kitu ingine kuhuzu jumatano.

Unaongelea moja kwa moja katika muktadha gani je unamaanisha kuendelea bila kuchelewa au kusimama kama live au direct kutoa majibu bila kuzunguka na maneno au kitu kingine kabisa.

Neno programu linaweza kumaanisha mambo kadhaa kulingana na muktadha. Programu ya computer software. Hii ni seti ya maangizo ambayo kompyuta inafuata kufanya kazi fulani. Kwa mfano Microsoft Word, WhatsApp, Google Chrome, na pia kukuro programu za kompyuta. Ya pili programu za television, redio au mtandao. Hii ni mpangilio vipindi vinavyotolewa kwa watasamaaji ama wasikizaji kwa mfano. Kipindi cha news, au sports, au show ni programu. Ya tatu programu ya shunguli au mpango. Hii ni mpango watuwa au shunguli zinazofanywa ili kufanikisha jambo fulani. Kwa mfano programu ya kusaidia shule za vijijini ni mpango wa kazi uliopangwa. Kwa ufupi programu ni mpangilio wa hatua au maangizo yanaofuatwa ili kufanikisha jambo fulani.

Unaeza tafsiri ofisi kwa njia kadhaa kulingana muktadha. Sehemu ya kazi ya eneo ambapo watu hufanya kazi rasmi mfano ya ofisi, serikali, ofisi ya kampuni na pili idara ya au tume. Wakati ofisi inahusisha na tasisi ya ushirika. Kwa mfano ofisi ya raisi, ofisi ya usajili. Ya tatu, kazi au majukumu. Wakati mwingine ofisi inaweza kumaanisha jukumu. Ya kifaa maalum kwa mfano haina ana ofisi ya kuongoza mradi huu.

Neno kitanda lina maana kuu moja. Ni sehemu ya kukalia au mahali pa kulalia. Kawaida yenye ambayo chandarua na matandiko au matress, ambapo mtu hujilala ili kupumzika au kulala. Kwa maneno mengine kitanda ni mahali pa kumpumzika na kulala.

Unaweza tafsiri soko kwa njia mbalimbali kulingana na muktadha kwa kawaida. Eneo la biashara, mahali ambapo watu wanauza na kununua bidhaa au huduma kwa mfano. Nimekwenda soko kununua mboga, ya pili, soko la kawaida, jumla. Pia linaweza kumaanisha biashara au wingo la wateja wa bidhaa fulani, kama soko la teknolojia au soko la vyatu. Ya tatu, muktadha wa kifedha, katika maswala ya kifedha, soko linaweza kumaanisha soko la hisa, soko la fedha au soko la sarafu.

Ndiyo ninaweza kusaidia na nini hasa.

Hapana shida kabisa. Unauliza samahani kwa sababu nini. Ningependa kuelewa nieleze kujibu vizuri.

Unawenza kunieleza zaidi kuhusu unahitaji nini? Je, ni ushauri, msaada wa kazi au kitu kingine.

Naweza kueleza kidogo zaidi kwa kuumaanisha ninini kwa nafasi jia kuna zungumusia nafasi ya kimwili mfano chumba, meza au kitu kilicho tutu. Nafasi ya kazi au nafasi ya jira, nafasi ya nafasi ya jamii au nafasi katika mpangi lio fulani.

Ati barua au maandishi yanayotumika kuandika au kuwasiliana ujumbe hasaa kwa mtindo fulani wa uandishi mfano hati ya maandishi ya kale, waraka rasmi unaothibidisha jambo fulani kisheria au kihistoria mfano hati ya ardhi, hati ya ndoa. Kwa kifupi hati inaweza kumaanisha maandishi au nyaraka muhimu. Ukipenda naweza kupa mifano zaidi kulingana na mkutadha wa.

Sanikisha maana yake ni kuweka au kusimamisha kitu mahali pake ili kifanye kazi. Mara nyingi hutumika kwa vifaa programu au mfumo. Mifano, sanikisha programu kwenye simu, fundi alisanikisha umeme nyumbani. Ukipenda naweza kutoa mfano zaidi visawe au kutumia kwenye sentensi.

Kushindwa ni hali ya kutofanikiwa au kutoweza kufanya jambo ulilokusudia, maana kwa ufupi, kutopata matokeo yaliyotarajiwa mfano. Alijaribu kufanya mtihani, lakini alishindwa. Kuonyesha udhaifu au kukata tamaa, lakini kumbuka kushindwa si mwisho mara nyingi ni hatua kujifunza. Ukipenda naweza kukupa visawe vya kushindwa, kinyume chake, matumizi katika sentensi.

Jibi ni chakula kinacho tengenezwa kutokona na maziwa hasa ya ngombe, mbuzi ya ama kondoo yanachakata hadi ya gande kisha kukaushwa na kuachwa ya komae utumika kama chakula cha ziada au kutafunwa kiungo kwenye chake kwenye vyakula kama pizza, sadiwichi, wali na kathalika aina nyingi, aina zake na nyingi kama jibini gumu na jibini laini.

Utafiti ni mchakato wa kukusanya, kuchunguza, kuchambua taarifa au data kwa lengo la kupata maarifa mapya. Kuthibitisha ukweli au kutatua tatizo fulani. Kwa ufupi, utafiti hufanywa kwa njia ya uchunguzi, mahojiano, majaribio au kusoma maandiko. Hutumika sana katika elimu, sayansi, biashara afya na maendeleo ya jamii, mfano. Wanafunzi walifanya utafiti kuhusu athari za teknolojia katika elimu.

Rasimali watu kwa kingereza human resources ama echara ni idara ya shunguli inayohusika na usimamizi wafanyikazi ndani ya shirika au taasisi kwa ufupi. Rasimali ni watu wanaofanya kazi katika shirika pamoja na mbinu za ukuwajiri, kuwaendeleza na kuwahudumia kazini. Majukumu ya rasimaji watu kuwajiri hau kuchagua wafanyi kazi, mafunzo na maendeleo ya wafanyi kazi, kusimamia mishara na marupurupu, kuwakikisha ni damu na sheria za kazi zinafuwatwa. Kutatua migogoro kazini kueka mazigira mbora ya kazi kwa mfano idara raslimari watu inatengaza nafazi mpia za ajira.

Teksi ni gari la kukodi linalotumika kusafirisha abiria kutoka sehemu moja hadi nyingine. Kwa malipo maalumu kulingana umbali wa muda au muda wa safari kwa mfano nilipanda teksi kwenda wa hospitalini.

Mei ni mwezi wa tano katika kalenda ya mwaka. Januari mpaka disemba. Kwa kawaida meo uwa katikati ya mwaka mara nyingi uhusishwa na kipindi cha kazi na masomo kuendelea kwa kazi. Shunguli za kilimo katika baadhi ya maeneo. Siku muhimu kama siku ya wafanyikazi mei mosi.